Napotoka kustarehe mara nyingi huwa, napenda sana kuelekea katika mkahawa, na kula chakula kitamu, kuweka kinywaji, kunywa kinywaji, pale za ambacho kinasaidia kusukuma chakula chini, na pia kuwe kuna muziki ambao unaimba. Pole pole tu pale nyuma. Alafu mara nyingi vitu ambavyo napenda kula wakati wa kustarehe kulingana na mimi, niende sehemu ambao kuna nyama choma. Nikule nyama choma pamoja na mpinyo, kinywaji baridi. Alafu ukuwe kuna muziki. Zile muziki zile za kitambo kama vile muziki wa rhumba ambao ni muziki bila jasho muziki umetulia. Sasa unakula pole pole mwenyewe unajivinjari, unastarehe unapumzika, unaskiza muziki ambao haukuhitaji usimame upige densi pole pole tu bas hiyo ndion njia yangu ya kustarehe.

Napenda chakula ambacho kina ladha tamu, chakula ambacho kimepikwa kwa chumvi, na kimepikwa vizuri, kimekwa viwango, vyote ambavyo vinahitajika, ili kuhakikisha kwamba chakula hicho kina ladha tamu. Kwa hivyo mara nyingi mimi, sipendi chakula ambacho kiko tu hivi napenda chakula ambacho kina ladha, na wala siyo ladha tu basi ni, ladha tamu. Kwa hivyo unaeza pata kuna vyakula kama vile pilau, kama vile chips kuku, kama vile baga. Unapata kuna chakula kama biryani. Viyakula hivyo vyote navipenda. Lakini napenda viwe na ladha. Viwe vimekolea vizuri viungo pamoja na chumvi ndo niweze kula na raha ambayo nataka. Kwa hivyo chakula ambacho kimepikwa vizuri. Ndo chakula ambacho napenda.